Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kunakuwa na ubunifu zaidi, mawazo mapya na kazi inaenda haraka. Pia kushirikiana kunasaidia kujifunza mambo mapya na kupata nguvu ya pamoja. Hata hivyo wakati mwingine napenda kufanya kazi pekee yangu kama kuna kazi inayohitaji umakini mkubwa au utulivu.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni ile ya jua linalo, lilavyotua juu ya mlima na anga, inabadilika rangi kuwa ya machungwa na dhahabu. Upepo mdogo ukivuma, miti ikitikisha utaratibu na mazingira yote yakitoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Ni ile aina ya mandhari ambao inakufanya usimame kimya kwa muda na kutambua namna dunia ilivyo na uzuri wa kipeke.

Mara nyingi, wikendi hutumia muda kupumzika na kufanya mambo ambayo hunipa utulivu, kama kusikiliza muziki au kutazama filamu. Pia napenda kutumia muda inje kidogo, kutembea au kukutana na watu wakaribu ili kubadilisha mawazo na kufurahia mapumziko. Wikendi huwa nafasi nzuri ya kupunguza msongo wa kazi za kila siku na kujipa muda wa kujirekebisha kabla wiki mpya kuanza.

Nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki, kulingana na muda niliokuwa nao. Mara nyingi napenda kufanya mazoezi mepesi kama kutembea, kukimbia kwa muda mfupi, au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili ili kuendelea kuwa na afya na nguvu. Mazoezi hunisadia kuondoa uchovu, kuboresha mzunguko wa damu na kunipa nishati mpya kwa siku zinazofuata.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto. Na mara nyingi, maeneo haya huwa na utulivu wa kupendeza. Kando ya maji huwa na upepo mwanana na sauti ya mawimbi madogo, ambayo huleta hisia ya amani. Kuona maji yakigaa chini ya mwanga wa jua na mazingira ya kijani yanayo uzunguka hufanya mahali hapo kuwa pazuri kwa kupumzika. Kutafakari, huo hata kupiga picha za kumbukumbu.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa alama za vidole kwa sababu ni rahisi na wa haraka kufungua kifaa bila kuweka ninosari kila mara. Pia ni njia salama zaidi kwa kuwa alama za vidole ni za kipekee, hivyo zinasaidia kulinda taarifa muhimu zilizopo kwenye kifaa. Mfumo huu unafanya matumizi ya simu au kompyta kuwa ya haraka na yenye ulinzi bora.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni njia zuri ya kujiburudisha na kufanya mazoezi bila kutumia nguvu nyingi kupita kiasi. Kuogelea hunifanya ni jisikie huru, hasa ninapokuwa ndani ya maji baridi katika siku za joto. Pia ni shughuli inayosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mwili mzima kwa wakati moja.

Ndiyo, navaa saa mara kwa mara. Hasa kama ni kuangalia muda au kama ni sehemu ya mtindo. Saa hufanya kazi mbili muhimu. Kunisaidia kufata muda au pia kuongeza mvuto wa mavazi yangu. Wakati mwingine na vaa saa rahisi na yenye starehe. Wakati mwingine na vaa zile za kivale au za mtindo wa maalumu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikishirikiana na timu, kufanya mradi mgumu ndani ya muda mfupi. Nilijifunza umuhimu wa kupanga muda vizuri, kushirikiana kwa uwazi na kubadilika haraka pale changamoto zinapojitokezo. Pia nilijifunza kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza kila kitu kipya kwamba uvumulivu ni nidhamu na huchangia sana katika kufanikisha kazi kwa ubora.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa viungo safi na vinyonyozi. Ambacho kina ladha ya asili lakini pia chenye mvuto kidogo wa kipekee. Ladha kidogo ya chumvi au pilipili mara nyingine huongeza burudani katika chakura. Huku ladha tamu ya matunda au asiri. Ikichangia furaha kidogo.

Najiweka salama kwenye mtandao kwa kuwa makini na taarifa zinazo shiriki na kushusha. Natumia nywila zenye nguvu na tofauti kwa kila akauti na mara zote kupitisha mfumo wa uthibitisho kwa hatuwa mbili pale inapowezekana. Pia nakwepa kubufia viungo visivyo julikana au kufungua faili zisizo salama na mara zote na kukagua vyenzo vya habari kabla ya kuamini.

Kufanya kazi na timu ya mbali ninahakikisha kuna mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kupitia barua pepe, simu, mikutano ya mtandaoni. Kila mwanachama wa timu anapewa majuku wazi na tunatumia zana za kushirikiana kama programu za kupanga kazi, kuhifathi faili na kufuata maendeleo ya mradi.

Ninaposhughulikia wateja napendelea kuwa na heshima uvumilivu na kutochukua haraka maamuzi kwanza. Kushirikiana kwa makini mahitaji au malalamiko yao ili kuelewa hali ya vizuri. Kisha ninaeleza suluhisho kwa wazi na kwa njia inayofaa. Kuhakikisha wateja wanahisi kusikilizwa na kuthaminiwa.